Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Ili kupunguza matumizi ya plastiki najaribu kujibunisha na kujifundisha kutumia makaratasi yenye yanaweza kuingia kwenye mchanga bila kubaki juu na pia naweza kuwafunza wenzangu juu ya kutumia izi wa plastiki na vile unavyo dhuru mazingira.

Jee, umewai kulima? Ndiyo nimewai kulima. Aswa katika huko mashambani. Na nilikuwa na lima hili nipande ya mahindi. Na mahindi kuna aswa kulima mara kama tatu kuna kuna kulima baada ya kupanda na kuna hile ya kulima hili kuweza kuvurugia hili kutoa mimea wenye watajiki.

Unafanya nini wakati mapumziko ya mchana? Wakati wa mapumziko ya mchana mimi hupenda kwenda kuogelea majini na kujitumbukiza haswa kama popo ama pia napenda kujiwekelea kulala au kutazama filamu zenye ambazo zinapendeza na ambazo zitaweza kunivutia na kunifanya labda nilale ama nitulize akili zangu.

Je, unaweza kuishi siku moja bila teknolojia? Neweza kusama ndio naweza kuishi siku moja bila teknolojia kwa sababu ishawahi kunifanyikia niliweza kukaa bila simu yangu au stima kwa madakika masaa ishirini na nne. Wakati huu niliweza kujipata na utulivu kidogo yani sina ile pressure ya online.

Niambie kuhusu mchezo wako unayependa katika olimpiki. Mchezo ambao naeza kupenda kushiriki katika olimpiki ni kukimbia kilomita mia moja kwa kasi. Naupenda mchezo huu kwa sababu unadhamana mingi na utashinda dhahabu. Mchezo huu niliufurahia kuutazama ni ule ambao usain bolta ambao aliushinda. Naupenda yusin bolt. Nino wakati wa mchazo unahisi. Nahisi wakati wa mchezo olimpiki nahisi na msisi mkona. Nahisi kama nimefurahia.

Unafanya nini wakati wa msongo wa kazi? Naam, wakati nina msongo wa kazi mimi hujikakamua kujaribu kupanga mambo yangu haswa kujua ambavyo naweza kufanya kazi yangu iwe na mpango ya au kama vile siwezi sema sijaelewa jina msongo wa kazi la maanisha nini lakini haswa hivyo ndio vile mimi ningeweza kufanya.

Jee, unapenda kucheza ngoma. Andiyo, napenda kuche za ngoma sana. Aswa hizi za kisasa, za kuondoka, za enzina miondoko wa miondoko. Unapenda kucha za ngoma hizi kwa sababu za furaisha. Naeza weza kulifanya moyo usikie ni kama una upendevu wa moyo.

Unafanyaje kazi ya ushirikiano na wengine. Naam, kazi ya ushirikiano na wengine naweza kuifanya katika hali ya juu na katika kuelewana zaidi. Hii ni kwa sababu katika sekta ambayo mimi najihusisha naweza kupatana na waja wengi wenye kutoka tabaka mbali mbali hivi naweza kushirikiana nao ila kwa kazi pia napatana na madaktari wengi wengi kutoka mbali kwa sababu mimi nafanya kazi ya udaktari ila. Inaweza kunifanya niweza kukuwa na wao pamoja.

Ndoto yako kubwa ni nini? Ndoto yangu kubwa ni kuweza kupata pesa ili niweza kung'ang'ana kusaidia familia yangu na kusaidia watu wa maeneo yetu ya huko mashambani kwa vile kuna upungufu wa matibabu na mambo mengine katika sehemu zetu.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi? Mazoezi ya mwili naweza kusema nafanya kila siku. Kwa kusema tu kwa sababu nikiamka kila asubuhi nafanya push-ups hamsini. Na pia majioni nafanya zingine hamsini ni kilala. Lakini haswa kuenda kwenye gym ili kujifu. Kufanya uzoevu wa mwili naenda mara tatu.

Changamoto gani unakutana nazo kazini. Kazini ya kwanza naeza kusema changamoto na pata nao ni kufanya kazi mingi ili kufuweza kuchoka. Kwa vile kuna upungufu wa kiteknolojia, unapata watu wengi wako katika simu moja wanapokuja kufanyiwa vitu kama ultrasound ama x-ray. Utapata watu wengi wanabubujika katika sehemu moja. Hili ni jambo aswa linafali angali.

Jee unavaa saa mdiyo mimi upenda kuvaa saa kwa sababu ya kwanza inaweza kuonyesha vile inakaa nadhifu na ya pili inanisaidia kluweza kujua ni muda gani kwa haraka sana lakini kwa sasa watu wamezoea kutumia rununu ili kuangalia masaa.

Niambie kuhusu kinywaji unachokipenda zaidi. Kinyoaji unachokipenda zaidi ni chai. Asa chai wa mkandaa. Napenda kunywa chai wa mkanda hasa mwida ya jioni. Hile wakati kumetulia wakati jua lipo. Kinywaji hiki kulibeli nielekeza ni mama yangu. Baada ya kukunywa chai ya mkandaa, mimi usikia nina furaha.

Je, unapenda kucheza mchezo ya video naam naweza kupenda kufanya michezo ya video hasa kwa vile mimi huona naweza kuvutia watu katika kutazama video zangu na pia kunao uwezakano kupata pesa katika michezo ya video.

Unapiga picha mara ngapi? Unapiga picha mara kwa mara. Hasa jua ikitokea. Ama rafiki yangu akiniamba nimpige picha lakini zangu asa napenda jua inapowaka. Ama wakati jua inatua ili unaweza kuona. Mazingira yakionekana vizuri na mambo yako yanakaa vizuri.

Uzoefu gani wa kazi umkufundisha zaidi? Uzoefu wa kazi wanya ambao umenifunza zaidi ni kuzoea wakati napofika kazini naajiandaa kwanza na nafanya mambo yangu yale muhimu ya kwanza alafu naweza kufanya yale yenye si muhimu vile badaye. Pia yananisaidia akili yangu kuwa na ufungufu na kuweza kuonyesha matokeo makubwa zaidi.

Jambo gani la dini ni muhimu kwa kwa kwa? Jambo la dini mbalo ni muhimu kwangu. Swani kweza kusema ya kwamba ni kumuishimu na kumuabudu mungu. Ile ndiyo jambo lenye ni muhimu kabisa kwangu. Ile naakikisha ya kwamba ni meomba kila asubui ni kiamka na pia ni kilala.

Unasomea wapi habari mtandaoni? Habari zangu za mtandaoni napenda sana kuziangalia katika app inayoitwa Instagram. Unaingia huko kuangalia nini ambacho haswa kinachotuona na pia napenda nyingine ambayo inaitwa X. Ama ilikuwa inaitwa twitter kitambo hiyo ina habari njema zaidi pia.

Nguvu zako ni zipi kazini? Nguvu zangu zenye naeza kusema kwa kazini ni katika kuleta ule umoja katika kundi letu la madaktari. Mimi ndio huwa na ama mimi ndio kisani ule wa katikati ambaye analeta umoja na kuweza kusababisha kazi kufanywa njema. Na katika hayo yote imesaidia kampuni yetu kwanza kuweza kuendelea.

Unachihizi fipi kuhusu wasilisho? Kuhusu wasilisho naeza sema najihisi ya kwamba kama ambaye anfuraha kwa sababu mwasilisho yaeza kusaidia kuwasiliana na watu na kuweza kuleta hile umoja na ubunifu katika kazi.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Sifa ambazo naweza sema kwa kiongozi mzuri ni kuwa msikivu na kuwa ambaye ana waongoza watu wake kwa njia njema na kuweza kuwaelekeza na kuwafanya wawe waelevu na wenye nidhaa na wenye habari mzuri zaidi yaani wenye wanaweza kuleta ubunifu katika nchi yake. Huyu ndio naweza sema kiongozi mzuri.

Uwezo gani ungependa kuwa nao? Ningependa kuwa na uwezo wa kufikiria mara kumi zaidi ambavyo nafikiria eehe. Yaani ili niweze kuwa, ku, ku, kuweza kusababisha kufanya, kutatua vitu ambavyo vina wakumba binadamu katika mida hii na pia ingenisaidia, kujua pia kujisaidia katika maisha yangu mwenyewe.

Unapendelea suruali au sikieti. Aswa mimi napendelea suruali kwa sababu mimi ni mvulana. Singesema kijana ila kijana inamanisha mvulana na msichana ila mimi ni mvulana hivyo naweza kupenda suruali. Siketi inausishwa sana sana na wasichana na katika inchi yetu hivyo ndo tumezoea ya. Naam.

Muziki gani unao sikiliza mara nyingi? Muziki ambao napenda kusikiza kwa wingi ni muziki wa kenya au local music. Muziki hii inaweza kufanya niwe na msisimko au kunifurahisha. Napenda kusikiza mziki nikiwa na marafikiza zangu sana sana, lakini nikiwa peke yangu napenda tu kutulia.

Unatumia Wi-Fi au data ya simu. Unatumia zote lakini sikuwa sana napenda kutumia Wi-Fi. Kwa sababu Wi-Fi ni bei kidogo na pia inanipunguzia kutumia pesa nyingi. Ila data unajipata menunua data kwa mara nyingi kuliko Wi-Fi. Wi-Fi ni kulipia mara moja na kutumia mwezi mzima. Hivyo napendelea Wi-Fi.

Niambie kuhusu nchi ungependa kutembelea. Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya Germany au ukipenda Russia ama ukipenda Urusi. Naipenda kutembelea nchi kwa sababu ina teknolojia aina nyingi na ambayo bado haijafika katika nchi yetu. Kitu fulani kuhusu nchi ulichokisikia. Kitu nilichokumbuka kuhusu hiyo nchi ni kwamba kinaayo nuclear weapons mingi zaidi nchini. Na pia ningependa kuenda kuona nuclear zao mahali wanatengeneza stima zao. Kufikiria kuhusu safari, ninafikiria kuwa safari yu itakuwa ndefu na yenye furaha.

Rangi yako ya kupendezwa ni ipi? Rangi yangu yenye inanipendeza ni rangi ya samawati au bluu. Kwa sababu rangi hii haswa utapata inaendana vizuri na shati zangu. Na pia hiyo hunipendeza kwa sababu si si ile ambayo inaeleza kuleta mtu kukujua kwa haraka. Mimi napenda shati hiyo. Hata ukiona nguo za angu ni za blue. Ukiangalia hata hangiing line nguo zangu zenye nimeanika ni za bluu sana. Na pia nyumba yangu iko na blue, blue.

Unafanya nini kuwatia moyo wenzangu? So, ili niweze kutia wenzangu moyo, naweza kuwapa naeza kuwapa ujuzi juu ya vile wanaeza kujaribu kujimu kuboresha maisha yao, hasa kuboresha afya yao. Kwa sababu afya bora, inaweza kusaidia kuwa na akili timamu na pia kuweza kuwa na utulivu wa roho yako mwenyewe.

Jee, unapenda kulima bustani. Katika swala hili, naweza sema ya kwamba mimi napenda kulima bustani. Kwa sababu kulima, kuna vile naihusisha na ile kuweza kutoa jasho, na kutoa jasho yenyewe yaweza kurelease kemikali mbali mbali katika akili yako yenye ambayo inaweza kupunguza, yani stress. Ili yaweze kufanya uwe na akili njema usiku pia waweza kulala vyema ndio maana naweza kusema napenda kulima bustani.

Je, unapenda hesabu? Katika maswala yote naweza kusema napenda hesabu kwa sababu maisha haya. Bila hesabu hakuna vile unaweza kutoboa hesabu ndio kina cha jamii yetu ya sasa hivi. Kwa sababu teknolojia yote inahusu hesabu, pesa inahusu hesabu, chakula yote inahusu hesabu, pia watu wanahesabiwa. Naweza kusema kuwa hesabu ni muhimu sana.

Unawekaje malengo ya kila mwezi kazini? Malengo ya kila mwezi kazini napenda kujipanga mwezi wangu ukianza. Naanza kujipea vitu ambavyo ningependa kukamilisha katika muda fulani. Na mimi hungangana sana kujaribu kukamilisha vitu hivyo. Kwa kazi yangu haswa inahitajika unakuwa na time plan yako. Yani ile kupangaji wako ambao unapeleka kwa HR.

Unapotaka kustarehe unafanya nini. Mimi nikitaka kustarehe najipeleka katika buke klabu. Ili kuweza kujiburudisha na kukata kinywaji au madawa za kulevya lakini situmii zote. Ili naweza kujiburudisha ili kupunguza ili ufikiria sana katika maisha. Hiyo, ninaweza kusema. Napenda tu kuenda kwa klabu na kujibamba kweli kweli.

Je unawafahamu majirani wako naam siwezi kusema nawafahamu wote lakini nawafahamu kadhaa. Na, wenye nafamu naweza kukwambia kwamba tunashirikiana vizuri, na pia tunauzoefu mzuri. Lakini wale ambao siwajui siwajui kabisa kwa sababu hapa mahali ambapo ninaishi. Mimi ni kiingia kwangu, napenda kuingia na kutulia tu nyumbani, na kuanza kufikiria vile ambaovyo naweza kujisaidia kwa kimaisha.

Niambie kuhusu kazi au masomo yako. Kwa sasa hivi, niko masomoni. Naweza kusema kuwa kazi yangu yenye naezafanya ni ya kuwa rediografa panafanya pale katika hospitali. Nilichagua kufanya hii katika mtandaoni na niliweza kuchaguliwa na serikali ya Kenya kitu ambacho kinanipendeza ni kwamba utaweza kushirikiana na wenzako katika kazi, changamoto ambazo ninazopata ni kuwa, kwa mara ngine unapata kazi mingi, unachoka haraka. Kitu ambacho ningependa kubadili ni masomo yote, nifanye masomo ingine mapya.

Unachaji kifaa chako mara ngapi kwa siku. Haswa napenda kuchaji simu yangu haswa. Mara mbili ikienda sana kwa siku au mara moja ikiwezekana. Hii inaweza kuhakikisha ya kwamba betri yangu inakaa kwa muda mrefu na miaka mingi zaidi. Hivi kwa sababu ile kuchaji mara mingi sana kwa siku inaharibu vifaa.

Unapendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni? Ninapenda hasa kusoma habari zangu kwa mtandao kwa sababu ninaweza kuipata nikiwa pahali popote iwe mashinani iwe katika taoni au sehemu yoyote naweza kupata habari zangu pale mtandaoni. Ila gazeti lazima ungoje iletwe na hio yatoka katika kampuni ambayo ni mbali.

Shughuli zako za siku za mvua. Wakati wa mvua kuu, mimi hupenda haswa sana kujiwekelea na kulala. Au pia kutulia, kukunywa chai na kukuwa na familia yangu nyumbani. Naweza kusema kuwa napendelea mvua. Jee, unakumbuka siku ya mvua ulivyoufurahia. Nilifurahia siku ambapo mvua ilinyesha ile ya mawe haswa. Na mimi nilikuwa mdogo, nilienda kucheza sana na ilinifurahisha. Mvua libadilisha mpango wangu kwa vile nilikuwa nataka kuenda sehemu nyingine mvua ikaanza kunyesha na pia singeweza kutembea na ilikuwa mbali na singeweza kutumia vyombo vya usafiri. Nikisikia sauti ya mvua nasikia kwamba nimefurahia juu mvua ni baraka kweli.

Jee, unakumbu kumbu gani ya kutisha? Kitu cha kutisha ambacho naeza kuwa nakumbuka. Ni wakati ya ambapo karibu ni jipate katika ajali mbaya. Kulikuwa na dereva ambaye alikuwa amekunywa pombe kweli kweli na yenye ndiye alikuwa akitupeleka. Dereva huyo alikuwa anatutisha sana lakini tuliweza kungangana na kushikilia. Na haswaa tukamripoti na tukamtoa katika gari ilo na kupanda gari nyingine.

Je, unapenda asali? Naweza kusema ya kwamba napenda asali kwa sababu asali ni tamu ya kwanza, asali yenyewe imetengenezwa katika unnatural ways ambazo hazina madhara zaidi kama zile ambazo zimetengenezwa katika kampuni kubwa kubwa. Asali yenye imetengenezwa na nyuki ni asali mzuri na ambayo inaeza kufanya boresha afya ya mtu.

Unaweka neno siri salama vipi? Nenosiri yangu nimeishika kwa akili sana sana lakini haswa napenda kutumia samsung password manager ambayo inaweza kukuwekea nenosiri zako zote vizuri na pia ya kila account peke yake na kwa ubunifu na kupanga zaidi.

Kifaa gani cha kiteknolojia huwezi kuishi pasipo? Kifaa cha kiteknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo naweza kusema ya kwamba ni simu, na pia 'laptop'. Kwa sababu kwa katika dunia ya sasa, ili uweze kuongea na wenzako au kuweza kuwasiliana na kuweza kupata habari nyingine, pia watu wamezoea kutumia simu ambayo ni kifaa cha kiteknolojia.

Chakula gani unachopenda zaidi? Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali kwa mboga na maziwa mala. Chakula hiki niliweza kufundishwa na mama yangu mzazi kutoka niwe mdogo na chakula hiki kweli ni kitamu na pia chaweza kuleta manufaa katika afya ya binadamu.

Niambie kuhusu jinsi unavyosherehekea siku yako ya kuzaliwa. Ili niweze kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa najihusisha na marafiki zangu, tunakata keki, tunanunua juisi na pia tuanunua pombe kidogo ili ya kuweza kunywa. Sana sana napenda kufurahia na marafiki zangu. Siku ambayo niliipenda zaidi ni mwaka uliopita niliweza kufurahia na marafiki zangu na kujibamba zaidi. Keki ambayo naipenda zaidi ni ambayo inaitwa chocolate fudge yenye ni tamu kwelikweli. Zawadi ambayo ningependa kupokea katika siku yangu ni gari. Ningependa sana kupokea gari.

Unapenda chai au kahawa? Kwa kupendelea ningesema napenda chai. Chai inapendeza kwa sababu ina maziwa, na mi napenda maziwa na ya majani. Ile majani yaweza kunivutia na pia niliweza kufunzwa na mama yangu ya kwamba chai. Inaeza kusaidia mtu kufunguka akili.

Jee, unanunua vitu kwa kutumia simu? Ndiyo. Hata simu ambayo naitumia sahii niliweza kuinunua kutokana na simu nyingine ambayo nilikuwa nayo hapo awali. Napenda kufanya shopping yangu haswaa katika mtandao na kuangalia katika sehemu nyingi haswaa, kuangalia katika naivas mtandao na bolt food na weza kusema chakula zangu pia na chukua pale.

Je, unapenda kupiga picha? Ndiyo napenda kupiga picha kwa sababu hiyo naweza kuweka zile vitu ambavyo tunapenda kusahau haraka ili kuja kutukumbusha badaye katika maisha yetu. Na pia picha inaweza kuonyesha watu ku connect na watu hii ama kuwasiliana na watu kuonyesha ya kuwa umefurahia ama uko sawa ama uko katika hali fulani.

Eleza hali ya hewa leo. Leo haswa ni jua ambayo imewaka zaidi kutoka mchana. Kutoka mida ya saa sita na saa tano hapa mbaka sasa hivi. Ni jua kali ambayo imewaka. Najisikia kwamba inaharibu maeneo kwa sababu jua kali yafanya wasikia ni kama we ni mchovu. Kwa sababu ya hali ya hewa hii nimevaa tu suruali bila shati ili niweza kupigwa na upepo. Aina ya hali hii ya hewa siipendi kabisa. Nataka katika hali hii ya hewa nataka tu nitulie na niweze kujipanga ama pia nilikuwa nasoma lakini haswa kulala.

Ni lengo gani la muda mrefu una kazini? Lengo ambalo ninalo kazini kwa muda mrefu ni kuweza kuwa manager. Nataka kuweza kuwapanga wenzangu katika kazi kwa vile naona nina huo uwezo. Na pia kwa sasa hivi na lengo la kuwajibika kufika sehemu hiyo. Kitu ambacho nachofanya ndo niweze kufikia sehemu hiyo ni kama kuwapea wenzangu motisha. Na kujaribu kuendelea kuenda kazini kwa kina na kuona vitu zinafanywa vyema.

Napenda chakula chenye mafuta au kisicho mafuta? Kwa mara nyingine napenda chenye kina mafuta na kwa mara nyingine sipendi chenye mafuta lakini haswaa sana sana napenda chakula chenye mafuta kwa sababu mafuta yana ladha yanafanya chakula kiwe kitamu na pia yanaivisha vitu kama vitunguu vile. Naeza kusema napenda yenye iko na mafuta.

Niambie kuhusu mnyama wako wakufugwa au unayetaka kumfuga. Mnyama ambaye ninaemfuga ni paka. Paka wangu ana rangi nyeusi na ni mkubwa tabia zake haswa ni kukaa nje na kushiriki na paka wenzake. Ndiyo hufanya vitu vya kuchekesha mara kwa mara. Napenda wanyama pori wa kufugwa pia kwa sababu naamini kuwa wanaeza wa kua wale wa kuwekwa nyumbani.

Unafanyaje kazi na timu ya mbali? Asua kwa hii mada ya kufanya kazi na watu wenyea kombali. Sisi huweza kuwakilishana kwa njia ya gmail. Mara kwa mara utapata na watumia barua. Na pia wananitumia barua kwa vile tunaweza kuendeleza kampuni yetu. Na pia tunawasiliana kwanjia ya kupigia na simu. Ndiyo.

Je, unapenda kupiga chombo cha muziki? La, sijui haswa kutumia chombo chochote cha muziki, lakini napenda sana kusikiza muziki. Ila ningependa sana kujua kucheza piano. Piano ingenisaidia kuweza kuelewa. Ndiyo.

Mandhari gani nzuri umewehi kuona? Mandhari nzuri ambayo nimeweza kuona. Ni wakati ambapo tulitembelea mbuga la wanyama pori. Niliweza kupata kuwaona wanyama pori tofauti, tofauti ikiwemo simba, chui, wote hao. Niliweza kufurahia wakati huu kwa sababu ilikuwa wakati ambayo nilikuwa na familia. Na pia niliweza kusikia ni kama nina amani rohoni.

Kitendo gani cha wema umewai kufanya? Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya ni kumsaidia, paka wangu. Huyu paka wangu mwenyewe nilimpata huko kwenye nje alikuwa anateseka yenye ailikuwa amenyeshewa na alikuwa mdogo. Nilimchukua nikaweza kumwosha na pia kumkaribisha katika chumbani mwangu na kumpa chakula. Nilimsaidia na kwa vile niliweza kusikia ni kama ninautulivu kwa roho yangu. Ndiyo.

Niambie kuhusu kumbu kumbu ya ututoni. Kumbu kumbu nzuri ambao na ututoni wakati baba yangu aliweza kutupeleka kuogelea majini katika bahari. Bahari kuu mtu ambaye nilikuwa pamoja naye ni baba yangu. Kumbu kumbu ilikuwa maalum kwa sababu ilikuwa mda ambao nilikuwa na familia yangu tuliweza kushirikiana pamoja na kufraia sote tukiwa tunakunywa tunakula haswa. Nikikumbuka mambo haya mimi nasikia nina furaa sana. Na pia naweza kutamani ifanyike tena katika maisha yangu kweli.

Ili niweze kwanza kuangalia yale maswala ambayo yanataka kuangaliwa kwa kina zaidi na pia na muka asubui na hoga. Nikisha koga na ingia kwanza kuangalia nini ambacho nimeongeza, nimezalisha katika maisha yangu ya tembakasena. Na penda kufanya hivo kwa kila siku na pia kuandika chini kwa vitabu ilikuweza kuweka maandiko maalum iliniweza kuangalia. Au kujua vile ambayo nafanya katika uzalishaji wangu, ndiyo?

Unasherehekea siku yako ya kuzaliwa vipi. Siku yangu ya kuzaliwa, haswa napenda kusherehekea nikiwa na familia yangu. Nikiwa na familia yangu, haswa utanipata na furaha kabisa na sisi hupenda kukula keki na kupika chakula na kuchoma nyama bado. Keki ambayo naipenda zaidi ni keki ya chocolate fudge na chakula ambayo mimi hupenda kuandaliwa ni mokimo kwa nyama. Na hiyo chakula ni inatengenezo ki Afrika. Na pia nasikia vizuri sana nikiweza kushiriki na familia yangu katika kushiriki ya kiasiku ya kuzaliwa. Na mara nyingine mara kwa mara pia mimi ushiriki na mara fiki. Mara moja moja pia. Sikuwa njiluwe ni fresha kabisa ya kuzaliwa kwangu ni mwaka uliopita. Kwa sababu nilioza kushiriki na familia yangu na tuluweza kujiburudisha na kujiendeleza kimaisha.

Unapenda kufanya nini wakati wa jua kali? Naam kwanza sipendi wakati wa jua kali lakini wakati wa jua kali mimi hupenda kukaa manyumbani kwa vile sijamaliza shule huwa sina kazi. Mimi hupenda kukaa manyumbani na kuanza kupitia vitabu vyangu. Huko mara nyingine mimi hutanipata nikiwa katika masehemu ya kubarizi ili ni niweze kubugia upepo kwa vile jua kali ni mbaya. Ningeondelea kwamba wakati wa jua kali tukuwe na miavuli. Ndiyo tuweze kutembea kwa vile jua ya huku inafika madigiri za juu. Ningependa sana kusema ya kwamba napenda wakati wa baridi kwa vile kutatulia na unaweza vaa nguo mazito mazito ili kutembea. Wakati wa jua kali mimi huhisi ni kama na nina uchovu kwa vile ile jua inakumaliza nguvu.

Shughuli yako ya kupendeza ni ipi. Shughuli yangu ya kupendeza zaidi ni kukaa na mchumba wangu. Ndiyo. Kukaa na mchumba wangu ndio shughuli ambayo ina nipendeza zaidi kwa vile ni ule muda ambao utanipata nimetulia na sina mambo mingi. Ningeweza kupenda kusema kua nikiwa na mchumba wangu mimi husikia ni kama nina furaha na nina utulivu wa moyo na naweza kufanya kile ambacho nataka bila ya kugopa. Na pia naweza kusema ya kwamba na furahia pia nikiwa na familia yangu lakini haswa shuguli ya kunipendeza zaidi ni kukaa na mchumba wangu. Sisi hupenda tu kuaa na kutazama mavideo tuki tukiangalia angalia kama vile kwa tiktok ama instagram. Tukijuania hali na tukikaa pamoja na kupendana ndio na pia mchumba wangu ananipenda na si huwa tumefurahia sana.

Unamkumbuka mwalimu gani kutoka shule? Mwalimu ninaye mkumbuka sana ni mwalimu wa sayansi, asuwa kimia. Mwalimu huyu alikua rafiki yangu sana, kwa vile nilikuwa naenda katika mafunzo wa suwa, ndio niweze kujiboresha katika luga, isi katika sayansi. Mwalimu huyu niliweza kukutana naye shule ni wakati, ambapo alikua kutufunza. Na nikaona kwamba ni mtu mzuri. Nikiwa naye na skia nina utulivu wa roho. Na nakuwa na motisha ya kufanya na kusoma. Ndiyo.

Mashinani pale kwetu, napenda kusherehekea nikiwa na familia yangu, sisi haswa huchinja kuku na kupika nyama na kuweza pia kupika ugali kwa wingi na pia chapati vizuri. Na pia tusisahau ya kwamba lazima tachometer nyama. Na kusikiza mziki mpakache na masaa ingine utatupata tunabugia. Bugia pombe yetu pale pole pole. Lakini haswa nasikia vizuri nikiwa na familia yangu. Na nikiweza kusherehekea mwaka mpya nikiwa nao kwa vile inaleta umoja katika familia. Na kuweza kuongeza motisha katika familia yote ikiwa mzima. Naam.

Ni zoea gani nzuri ulilo jenga? Naweza kusime kwamba zoea nzuri nililojenga ni kuamka ngwari asubui kwa sababu kuamka ngwari yanisadia kupanga shuguli zangu zote za siku vizuri na yaweza kunisadia kukamilisha zile shuguli ambazo zina umuimu zaidi za kwanza na zile ambazo zina umuimu zaidi kuenda baada ya wakati ambapo akili imechoka choka. Zoea hii nilieza kuzoea kutoka niwe mdogo. Ni mama yangu alue nizoeesha. Nipena wezo kusema zoya yaini zoyengine mzuri na nifanya nisikini. Ninamutisha katika maisha na naweza kuwakikisha ya kuwa ninapofanya mengi ilikuweza kuleta mambo mema katika ichi hii yetu.

Unaboreshana aje michakato ya kazi? Katika michakato ya kazi, napenda kuboreshana na marafiki zangu. Ili kushirikiana na wao na kuweza kutatua mashida zetu na kujua vile tunaweza kufanya kampuni yetu iende mbele au kuweza kuleta mazao mingi zaidi.

Unapendelea kuwasiliana vipi na watu. Kwa vile naona kwamba ile mara moja kwa moja ile napenda kupiga simu na kuwasiliana na watu lakini sana mimi naonalea kukutana na mtu kwa macho kwa macho inasaidia sana. Na kwa vile mnaweza kuongea kujua shida ni ipi au kutatua mambo fulani au kufanya kitu fulani au jambo fulani. Mnaweza kuelewa na zaidi na kila mtu anaweza kutoa maoni yake kuhusu jambo hilo. Ila kulingana na simu pia mtu anaweza lakini si kama vile macho kwa macho. Lakini pia kwa simu napenda kuwasiliana na watu wengine wale haswa walio mbali kwa vile unaweza kuwapigia simu kwa video. Ama kwa asimu tu mnaongea anasikia sauti yako. Na naweza kusikia vizuri nikieza kuwasiliana na watu. Na naweza kuwa na furaha. Sijui kwa upande wao vile watakuwa wanasikia. Hilo ndo jambo ninaloweza kusema pikee yake.

Unapokeaje maoni kutoka kwa wengine? Kutoka kwa wengine haswa, napenda sana kusikiliza maoni ya watu wengine. Lakini haswa kwa wale ambao wale wanafanya vizuri zaidi kuniliko. Kwa sababu pia si maoni ya kila mtu yana umuhimu katika maisha yako, lazima niweze kuchukua yale yenye ambao yananiletea fanaka na faida mingi zaidi. Kwa vile kuna watu wengine tu wanaweza kuambia kitu kwa sababu ya wivu. Watu haswa wenye hupenda kunipa maoni ni wazazi wangu, marafiki zangu na pia walimu wangu. Ni wakati napopewa maoni mi husikia nina ile motisha au furaha. Ni vizuri sana kusikiliza maoni ya mtu kwa vile yeye anaweza kuwa amekua ameona jambo ambalo wewe huwezi kuwa umezingatia. Na pia ning penda kusema, nigependa kusikia maoni zaidi pia kutoka kwenu. Ndiyo niweze kujua vile ambavyo naweza kuboresha maisha yangu.

Niambie kuhusu likizo yako ya ndoto. Unaweza kushiriki ni mahali gani ungependa kuenda. Ningependa sana kuenda marekani. Labda nifukweni milimani ya mjini hasa haswa napenda ni ni mjini huko. Huko mahali ambapo kuna teknolojia mpya mpya. Je, huko nini ungeenda kufanya huko. Ninge enda sehemu hiyo kuweza kuona watu wengine na kupatana na watu wengine wapya. Na pia kuweza kushiriki na teknolojia ya kihali ya juu zaidi. Mtu ambaye ningependa kusafiri naye haswa ni mama yangu. Mama yangu kwa sababu ni mzee na ningependa sana aweze kuona vitu hivi before baada kabla ya yeye kuweza kuenda sayuni nahitaji kutembea kwingi nahitaji kutembea mingi kwa vile kutembea kwingi ndiyo kuona mingi naweza kusema kwa vile naweza taka kutembea dunia mzima na kujua vile vitu ambavyo mola aliweza kutuumbia na kujua ni nini ambacho binadamu anaweza kifanya.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kwa mazuri? Jambo ambalo hufanya mazingira yangu ya kazi kuwa mazuri. Haswa ni ile kuna umoja na kupendelea na kusaidiana kazini. Hicho ndicho jambo pekee kinachofanya mazingira ya kazi yangu kuwa mazuri. Ule umoja, yaani pale ambapo tumeambiana tufanye hivi hivi. Na pia katika kuosha na kusaidiana kufanya usafi pale kwenye 'department' yetu. Sisi huweza kushirikiana pamoja na kufanya kazi hiyo kwa haraka sana. Pia tumeweza kuweka mapipa ya taka. Ili mtu akimaliza kufanya jambo lake anarusha hapo ndani uchafu wake. Na pia tumeweza kuainisha au kuweka 'poster' zenye kuwakanya watu katika kuharibu mazingira yetu. Jambo hili linafanya mimi nisikie kama mwenye furaha kwa vile mazingira tukiyasaidia ndio tutaendelea kupata mengi kutoka kwa hayo. Na pia tutakuwa na ile amani kwa ndani.

Unashambuli aje mabadiliko kazini. Kukiwa na mabadiliko kazini mimi huweza kujipea motisha mwenyewe. Na pia kushirikiana na wale ambao tunafanya kazi na wao kwa karibu ili kuweza kujua ni vipi mabadiliko haya yanaweza kuwa yamenidhuru mimi. Jambo gani ambalo naweza kufanya yasi nidhuru zaidi. Au mabadiliko hayo yanaleta umuhimu gani katika kazi yangu. Napenda sana kushirikiana na watu hao na pia kujua katika hali yao pia vile imewa dhuru jambo hili ni jambo ambalo linafaa haswa kuangaliwa pale kazini kwa sababu mabadiliko ni mambo ambayo hatuyawezi kuacha na lazima yaendelee kisha kwa sababu lazima kampuni iweze kuendelea mbele na kuweza kuleta faida zaidi kuliko ile yenye ilikuwa ina leta kitambo. Mabadiliko kazini haswaa hunifanya nisikie na mshtuko kidogo lakini kwa wingi lazima uwe na ile bidii na nadhifu yako ile ya kuweza kupata kuwa mabadiliko hayaja kudhuru zaidi. Naam.

Unaifadhi data yako wapi? Data yangu sana sana. Minimeifathi katika Google. Aswa Gmail. Autapata kuna ile backup ya weza kuingia pale katika inayofanyika kile saa tisa. Nahisi ya kwamba na furaha wakati ambapo na jadiliana na kutumia gmail kwa vile ni raisi kutumia napia ukaweza kupoteza simu naweza bado kurecover au kupata tena ile ile data yako yenye ambayo uliko mehipoteza. Jambu ili nafanya nisikia kwamba na furaa. Hila siku hizi kuna data mingi ya potea na pia yaweza kupatikana na wale watu ambao wanao ujuzi zaidi katika sehemu hiyo. Ningependelea pia jimi laweza kuangeleza ule unadhifu katika kazini.

Jee, unapenda maua. Ndiyo anapenda maua, lakini sivile. Unapenda maua inaabokinivelia Kwavile buganivelia upandwa katika kwenye nyumba kando kando hivi yanaweza kuonekana ya kinga na kufanya katika mazingira ya nyumbani yanakaa njema. Maua haya niliweza kuonyeshwa haswa nikiwa mdogo na mama yangu. Na jambo hilo lilifanya niweze kupenda maua haya maua haya ningependa kuweza pia kupanda mahali kwangu nyumbani nikiwa mkubwa nikishajenga nyumba yangu maua haya yananifanya nisikie na utulivu. Ninaanza kusikia nikama niko nyumbani yaani yanifanya nisikie nmetulia akili na pia mwenye mafikira yenye yana machangamfu yani naam ningependa tu kusema hivyo.

Unapenda kuamuka na jua au kulala mapema. Apo kwa swala ili naeza kusema napenda kulala mapema. Ili niweza kuamuka kabla ya jua kuamuka. Kwa vile namini kwa ile msomo ambayo inasema The early man catches the warm. Yani kwa kiswaili ina manisha anae amuka asupui. Anaweza kufanya zaidi na siku yake kuliko ule anaye amuka katika siku yenye imeshaisha. Kuamuka mapema ina nisaidia kwa vile nitamka asubui niweza kufanya zoezi. Na niweze pia kufanya yale mambo ambao ni muimu zaidi mkwa mapema. Na hali mbao si muimu zaidi kwa badae. Kuamuka mapema pia naonelea ni vizuri zaidi. Kulala mapema pia naonelea ni vizuri zaidi. Pia kwa vile ina za kwa afia yako inaweza kuboresha zaidi. Na kufanya kusikia vizuri kulala mapema inanifanya mimi mwenyewe kuwa mtulivu na kuwa mwenye akili zangu timamu.

Je, wewe ni mtu wa kuchelewa au kuwahi. Mimi ni mtu wa kuhai kuhai kwa vile sipendi kuangusha wenzangu kwa vile pia wao wametumia muda wao mwingi sana ilikuweza kukuja hapo na wamejikakamua ili tuweza kupatana au kufanya jambo fulani. Watu wa kuchelewa mimi huonelea ni kama wanachelewa kwa kupenda kwao lakini haswa ni kama hawatilii maanani muda wa wengine. Kuamka kwa kuwai, kwenda kwenda mahali kwa kuwai mimi husikia ni kama na furaha. Na nina utulivu na pia na ninaile furaha zaidi kwa vile sijamuangusha mwenzangu kwa kutokea nikiwa nimechelewa na pia mwenzangu na habari ya kwamba pia kazi itafanyika zaidi. Natwaweza kujua nini jambo ambalo imetuleta kuwa pamoja nilipi. Naam ninge penda tu kusema hivo.

Unapendelea mfumo gani wa simu? Mfumo wa simu ambao ninaopendelea zaidi ni mfumo wa Instagram. Instagramu inaweza kunisaidia kujuliana hali na wenzangu na kushiriki na wao. Na pia inanisaidia niweze kujua nini ambacho haswa kinajiri, jambo gani haswa linalojiri katika nchi yetu. Ninapotumia mfumo huu, mimi husikia nina furaha na niko upto sasa. Yaani na masuala yote yanayofanyika katika nchi yetu nayajua ni gani. Jambo ambalo linaweza kunisaidia katika maisha yangu.

Unatumia njia gani ya usafiri kila siku? Njia yangu ya usafiri ambayo naitumia siku kila siku ni kutembea kwa mguu ni kwa vile mimi siendi sehemu za mbali. Mimi utanipata haswa ninaingia shuleni, natembelea marafiki zangu au naingia kwenye maktaba ili niweze kusoma ama pia naenda kwa mchumba wangu. Napenda kutumia njia hii kwa sababu ni rahisi ni hautumi pesa yoyote na pia inaongeza afya yako kwa vile kutembea pia kuna nafaka zake, kuna yaani ni ule ubora wake. Jambo hili la kutembea katika kama kutumia hali ya usafiri, nigependa kueza kuboresha na kununua gari ili niweze kusafiri vyema zaidi. Lakini kabla ya kufika hapo nitaendelea tu kutumia kusafiri kwa miguu. Kusafiri haswa hunifanya nisikie kama ambaye ametulia na mwenye akili yenye ambayo ina amani.

Wazo gani zuri una kwa siku ya leo? Kwa siku ya leo wazo zuri ambalo niko nalo ni kwamba mwaka huu na vitu ambavo nataka kukamilisha. Na kwa leo, nimeanza na la kwanza. Na lile ambapo ni kufanya kazi katika sehemu hiyenu kwa mda fulani. Na nimeweza kuwakilisha kwa mba nimefanya kazi hiyo bila kukwanguka kabisa. Fanya nisikie kama mwenye anafuraha na mwenye ana akili zenye zinatulia zina amani kwa vile hii zinazo kubore shafia ya anguna pia kunifanya nisikia kama binadamu kamili na singipenda kuingia zaidi kuliko hapo mbapo nimesema shukran.

Jee, unapenda kutembea msituni. Ndiyo, napenda kutembea msituni. Kwa vile kutembea kwa msituni, kuna kule kufikiria, kushtuka, yani, kuna ile kusikia kama binadamu kamili, ile uoga, ile kuogopa kujua ya kwamba, mda wowote waeza patna nanyoka, au simba, ama twiga, au punda miwili. Chochote chaweza fanyika yaani ya mimi upenda kutembea msituni ni haswaa nikiwa na marafikiza zangu. Au familia yangu kwa vile pia kuna ule umoja mkitembea huku inasaidia kuongeza hili jambo la kutembea msituni. Linafanya niskie kama binadamu kamili. Na pia linafanya lina nipa motisha ya kuendelea kuishi na kujua kwamba maisha ya nayo kesho.

Jee unapenda kupika ndiyo napenda kupika asua chakula ambacho nahisi sana kupika ni chai na ugali napenda kupika chai kwa sababu chai niraisi ni maji tunakweka maziwa na majani na kwa wale wana tumesikari unayaka tumesikari ya hawa kwa wala ambao ataki unachana na hawa. Na pia napenda kupika ugali kwa sababu ugali pia ni reisi ni maji unga, koroga na bada daka kidogo ishaiva. Chakula hizi haswa tu ndo tunazopenda katika Afrika. Mtu aliye waifanya mimi kupenda chakula hizi ni mama yangu yeye ndiye aliyeweza kunileta kwa chakula hizi na kunionyesha vile zinavyo andaliwa. Napo pika chakula hii haswa mimi hupenda kuila na familia na marafiki zangu. Na pia napo kula chakula hii naskiai na furaha kweli na nautulivu. Napia nashiba kweli kweli.

Maneja wetu ni Arteta. Nimeanza kuipenda timu hii tangu ututoni kwa vile nakumbuka mchezo wa kushangaza timu yako. Nakumbuka mida ya ishirini na ishirini na moja elfu mbili ishirini na moja wakati ambako tulikua tunacheza na timu ya Manchester City na waliweza kutunyorosha. Wakati huo timu yetu aikua na ule umoja kwa vile kulikua na COVID-19 na mshike mshike hapa na pale. Ngependa kueleza ni mchezaji gani unapenda katika timu yako. Mchezaji naye mpenda kabisa ni Decland Rice. Kwa vile yeye ndio kama mwenye timu anaweza kuikimbiza timu mbele au kuipeleka nyuma katika kuurudisha mpira mbele. Unaisi nini timu yako inaposhinda? Timu yangu inaposhinda naisi mwenye furaa kabisa na mwenye amani zangu kwenye akili wa vile marafiki zangu ntaenda ni waambie ya kwamba sisi tumeshinda na wala.

Msimu gani wa mwaka una penda zaidi? Msimu wa mwaka ninaopenda zaidi ni ule msimu wa baridi. Napenda msimu wa baridi kwa vile, aar katika msimu huu utanipata natulia kwa nyumba. Na napenda sana kukunywa uji moto na chai moto ilikuweza kutuwa baridi. Napia msimu huu, unaweza kuvaa nguo kubwa kubwa mzito mzito ilikuweza kusikia joto. Misimu ambayo si ipendi ni simu ya jua kali. Misimu hiyo tanipata haswa niko nyumbani na wazazi au familia yangu. Katika misimu huu, nasikia haswa mwenye ufuraha zaidi kwa vile, naweza kutulia na ninautulivu wa mwe.

Kipindi geni cha televisheni unachopenda. Kipindi nachopenda kabisa cha televisioni ni Papa Shirandula Papa Shirandula ni tazamiwe ambao liweza kutengenezo kukitambo sana. Ila linavutia sana na linadrama au linapendeza zaidi. Linafanya nisikie kucheka na mwenye furaha. Mtu ambaye na empenda katika Papa Shirandula ni Papa Shirandula mwenyewe. Mwenyewe kweli ana sifaza ukatuni yani. Ni mwenye kuchekesha zaidi. Na anatumbo kubwa. Na penda kutazama kipindi hiki na familia yangu. Na marafiki zangu pia. Hili tuweza kucheka pamoja. Na kuleta umoja katika familia. Napenda kutazama kipindi hiki mimi aswa na kuanga na furaha. Na nasikia kama ambae. Nimefika kwa mahali ambapo nilikuwa nataka.

Nafanya nini kushirikiana na timu? Ili niweza kushirikiana na timu yoyote. Mimi upenda awa kueka kupata na mara kwa mara na kweza kujua nini ambacho sura kinachotuduru. Katika ile umoja wetu ili kweza kujua nini aswa jambo gania kitu gania ito kinaweza kutuangusha chini. Mimi usikia vizuri ili niweza kushirikiana na timu yangu. Na sikia kama mbaya na furaha mwenye kama binadamu mwenye akili timamu kwa vile kushirikia na natimu yako ni lazima ndio mweze kuwendelea pale kazini au pale maali ambapo mko.

Niambie kuhusu kitabu unachokipenda zaidi. Unaweza kushirikiana kitabu na nani kwanini unakipenda. Kitabu ambacho ninachokipenda zaidi ni The Blood by the River. The Blood by the River ni hadithi. Muhusika ninae mpenda zaidi apo ni norah. Nani alie kushauri kuhusu kitabu hiki. Alie nishauri niweze kusoma kitabu hiki and rafiki yangu wa karibu sana. Kweli nigependa kusoma kitabu kingine cha muandishi huyu. Kwa vile naweza kuandika kwa ile lugha ya kuweza kumvutia msomaji. Na pia ninapo soma kitabu hiki na sikia kama mwenye ana tulia na mwenye akili zake timamu.

Jee, unapenda kuenda puwani. Naweza kusema kwamba napenda kuenda puwani. Aswa unapenda kuenda kutembelea wenyama wa uko wanyamapori. Napenda kuenda puwani la letu la hapa mumbasani. Kwa vile naweza kuogelea na kuona bahari. Na pia kuna bichi zenye kufuraisha. Na pia kuna chakula ambacho utawai kiona cha baharini. Kama vile octopus na sijui inaitwaje kwa kiswaili. Lakini nigependa kuenda uko asua. Ili kweza kusikia vile ambavyo mazingira ya ukua ya na ya nasikika vile ambavyo yako yani. Nigependa kuenda kusafiri ukua puwani na marafiki zangu na pia na familia yangu. Kwa vile mkisafiri na wenzenu ndio mnaweza kuwa mkiwa mefuraiya. Nisijua yenda kuenda puwani lakini napanga mwaka huu niweza kutembelea puani hili niweza kujua ni vipi puwani yetu ya Afrika inaweza kunisaidia mimi kama mwanainchi wa huko fikira hii ya kuenda puwani inaweza kunifanya nisikie kama mwenye furaha na mwenye mwenye kufurahia zaidi na mwenye akili zake ya mzimetulia. Shukran.

Jee, wewe ni mtu wa ubunifu? Katika swala ili naweza kusema ya kwamba mimi kusema kweli ni mbunifu sana. Na mimi upenda kutilia maanani fitu ambavyo zinaweza kunisaidia mimi mwenyewe. Ubunifu huu weza kunifanya niwe muema katika maisha na aswa niliweza kutazama na ubunifu wakati ambapo nilikuwa mahali na watu walikuwa wanataka kusaidiwa na tatizo fulani na niliweza kutoa maoni yenye ambayo yalileta maana au yaliweza kuleta mazuri katika jambo ambalo tulikuwa tukizungumzia. Kwa hili suala la ubunifu pia ningeweza kusema ubunifu wangu unasaidiwa pia na marafiki zangu wa karibu ambao pia unipamotisha na kuniambia kwamba naweza kufanya jambo na majambo mingi. Sulaa ili la ubunifu laweza kunifanya nisikie tama aliyetulia na mwenye akili zake timamu pia.

Jee, unaishi mahali ulipozaliwa? La, siishi mahali ambapo niilipozaliwa. Liizaliwa sehemu ya uko nyamira kwenda kisii. Lakin mimi, kwa sasa, ninakaa katika jiji kuu la Nairobi. Nilikuja hapa kwa sababu ya masomo yangu, iliniweze kujiboresha kimaisha na kuongeza, ubunifu wangu au usaidizi wangu katika jamii yetu ya Kenya. Mahali ambapo nilipozaliwa kunafurahisha kweli, lakini kutokana na ile uhitaji wa binadamu, ndo maana niliweza kusonga huku kutoka huko, na kuja sehemu nyingine ili niwezekuona kama naweza kupata chochote, katika maisha yangu. Mahali ambapo ninaishi kwa sasa inanifanya nisikie kama ambaye ana tamani sana kuenda kwao nyumbani kwa vile nyumbani kuna amani. Huku pande ya tauni, tauni kuna mambo mingi yanayo endelea na mengine si ya kufurahisha, lakini, ni tunaweza kupambana na hali yetu, tunaweza kujua, vipi tunaweza kuboresha maisha yetu kuendelea mbele? Naam, hilo ndio jambo ambalo ningependa kuweza kusema.

Kucheza na watoto, naam napenda sana kucheza na watoto, haswa mpira wa kandanda, ua kabumbu, kwa vile watoto wanafuraha ukiweza kumuangalia mtoto, ni mtoto ambaye hawezi kuwa na makasiriko yoyote kama vile tuku wa kubwa. Mi upenda kushiriki na watoto wa sawa kutu nyumbani. Kwa vile uwezi juo pia kuna zile mamba mba aneza kupata kushiriki na watoto wa ingine. Kwa vile uzazi wawo labda wamewakataza au wamewakanya kutocheza na watu wengine wakubwa. Naam, kwa vile mimi miaka yangu imesonga ninapocheza na watoto nahisi sana kama mwenye ambaye ana furaha na mwenye amefurahia na mwenye anasikia ni kama akili yake au moyo wake umetulia. Na haswa mimi hupenda kufanya watoto wasikie vizuri na wasikie pia wana furaha na wajue pia wana kweli na wanaweza kutafuta usaidizi kutoka kwa watu wakubwa. Haswa wakisikia hawajafurahia kabisa. Naam, ndo jambo ambalo ningeweza kusema.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako? Katika kazi yangu nataka kufikia katika kiwango cha juu kabisa cha CEO au mkuu mwenye kampuni. Kwa vile jambo hili linaweza kufanya kampuni yangu iweze kuendelea na kuweza kufanya kampuni yetu kwenda mbele kwa vile nimeweza kupata mambo ambayo watu wengie hawaezi kuyapata. Na pia nimeweza kuishi maisha ambayo watu wengine hawajaweza kuishi. Kwa vile, nameweza kuwa nimepata zile tabia ambazo zinaweza kufanya kampuni yetu iendelee na kueza pata mazao mazuri na kueza kuleta kuleta manufaa katika kampuni na katika binadamu, kwa ile dunia yetu. Na pia, kufikia nikiweza kufikia mahali ambapo nataka naweza kusikia kwamba nimefurahia sana, na pia naweza kusikia kwamba nimeweza kufanya kile ambacho nilikuwa nataka katika maisha yangu, haswa mambo na kuhusiana na ile 'personal achievements' mambo ambayo nataka kufanya kama mimi mwenyewe. Na pia nitahakikisha ya kwamba kampuni yetu tunaweza kuendelea mbele na kukuwa, ile yenye ndio mashuhuri zaidi.

Unashugulikia wateja vipi? Kwa vile wateja wangu wengi ni wagonjwa mimi hupenda kuwa shughulikia kwa unyenyekevu na kwa kuwasikiza ni lazima uwe msikivu yaani napenda kuwasikiliza na kujua jambo ambalo watatuambia ili uweze kujua ni vipi unaweza kumsaidia mgonjwa mmoja na mgonjwa mwingine na pia lazima niwashughulikie kwa muda ambao si wa haraka na si wa pole pole ule wa timamu yaani ili pia niweze kusongesha laini usijipate umejaliwa na watu kwenye sehemu yako ya kazi. Hili niweze kushugulikia wateja pia inabidi. Nimeshirikia na wenzangu kazi ini. Wenye ambao tunafanya na hawa kazi. Jambo hili la kuwashugulikia wateja pia ala nifanya. Nime mchovu. Katika siku ambayo siku yangu ya kazi inapoisha naam kushughulikia wateja pia inanifanya niskie ni kama ambaye amefurahia kabisa.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi? Simu yangu naitumia zaidi kwa kujiburudisha kwa vile, yaani kwa tazama video pale katika machombo tofauti, yani kama Instagram, TikTok, pale Facebook, Twitter, yaani kwa sasa inaitwa X, napenda sana kutumia simu yangu kwa vile inanifurahisha, na pia napenda kuitumia nikiwa pekee yangu haswa wakati siko na marafiki wangu. Lakini nikiwa na marafiki wangu napenda sana kushirikiana nao. Simu naweza kusema kwamba ni kifaa ambacho kinaweza kuleta manufaa zaidi katika maisha yetu. Na pia naweza kusema ya kwamba imenisidia katika kuboresha masomo yangu. Na pia katika kuleta ubunifu zaidi. Ningependa kusema ya kuwa ili ni jambo ambalo linafaa lizingatiwe. Na liangaliwe kwa kina utumizi wa simu yangu unafanya nisikie kama nina furaha zaidi na ubunifu na mambo mengi yanayoweza kunisaidia. Hilo ndiyo jambo ambalo ningependa kuweza kusema.

Kinywaji gani chabaridi unachopenda? Kinywaji chabaridi ambacho nachopenda? Aswa ni krest baridi. Krest baridi inaweza kunisaidia kutuliza koo yangu au kuweza kunifanya nisikie kama ambaye nimetulia kabisa pale kwenye moyoni. Mwenye alienionyesha kinywaji hiki ni marafiki zangu. Marafiki zangu wali ni onyesha ni kiwa mdogo. Na aswa nilifurahia sana kupata kinywaji hiki. Aswa kikiwa baridi shadidi na katika jua kali. Napenda kubugia kinywaji hiki. Pia wakati ambapo nasikia ni kama nina uchovu kwa sababu inanifanya na changa muka. Kutumia jiwe kinywaji hiki inanifanya nisikie ambaye anafuraha. Na mbwito mbwito na ambaye pia amefurahia. Na ambaye pia anasikia ana utulivu wa roho yake. Na pia mwenye timamu akili timamu hii mambo yote pia yaeza kunifanya kufanya kutumia kinywaji hiki. Na weza tu kusema hivo kwa sasa.

Tukio gani muimu katika maisha yako? Tukio la muhimu kabisa katika maisha yangu naweza kusema yakwamba ni kuzaliwa. Ila sio sina kumbu kumbu nzuri ya hio, lakini naweza kusema pia tukio lingine langu lililofanyika kwa maisha yangu nikafurahia ni kumaliza chuo kikuu. Kumaliza chuo kikuu iliweza kunifanya nifurahie zaidi na kuweza kufungua macho ili kuwapambaza na kuangalia kwamba kuna mambo mengi naweza kusaidia katika dunia yetu na naweza kuendelea na kuweza kuleta umuhimu katika maisha ya kila mtu tukio hili lilifanyika haswa wakati ambapo nilikuwa shuleni, na niliweza kupata kushirikiana na familia na marafiki zangu wale wa karibu na tuliweza kusherehekea tulikula nyama na mambo yote haswa kuona kwamba nilifurahi na ni kutoboa katika maisha yetu tukio hili liliweza kufanya nisikie nimefurahia na mwenye ambaye nimefanya mambo mengi kwa dunia na ambaye nimetulia kwenye roho na akili zake ni timamu. Matukio haya mawili yanaweza kufanya kuonyesha kwamba masha yangu yamekuwa mazuri na paka kwa sasa yanaendelea kuwa mazuri.